Kazi za dharula ni jambo ambalo aliwezi kuhepikika katika maisha ya kila siku. Iwe ni shuleni, kazini, hawa hata nyumbani. Mara nyingi kazi hizi ujitokeza bila kutarajiwa na uhitaji wa amuzi wa araka pamoja na utekelezaaji wa papo kwa hapo. Mimi binafsi. Napa kumbana na kazi za dharula huwa nafuata atuwa katha ambazo unisaidia kushukulikia hali hiyo kwa ufanisi bila kupoteza mwelekeo au kufanya maamuzi ya araka ya sio na mpangilio kwanza kabisa hutulia na kujipa muda mfupi wa kufikiri. Ingawa kazi ya darura uja na shinikizo kubwa nimejifunza kuwa kutulia ni silaha muhimu. Paniki weza kunifanya nchukue hatuwe zizizo sahihi. Au kusau mambo ya msingi. Kwa hiyo, ata kama ni sekunde chache ujipa nafasi ya kupumua na kujuliza. Nini ha saki natokea na kinaitaji kufanyika sasa hivi. Bada ya hapo, utathmini darura iyo kwa kina. Sikila kazi ina kuja gafla ni darura ya kweli. Wengine uzita kazi zao darura kwa zababu ya uzembe au kosa kupanga. Kwa hiyo, wangalia adhari za kuchelewa kwa kazi hiyo. Jee, ikichelewa itasababisha asara. Jee, kuna mtu atahathirika moja kwa moja. Hau ni suala linaloweza kusubiri kwa munda ufupi. Tathmini hii, unisaida kupanga fipa umbele viyangu kwa usahihi. Atua inafuata ni kweka mpango wa haraka. Badala ya kuyiona kazi kama kitu kikubo kinacho ni zidi nguvu. Vigowanya katika atuwa ndogo ndogo. Kwa mfano, kama ni kazi ya kuanda tarifa au mradi wa darula. Taaza kwa kushukulikia semu muhimu zaidi kabla ya mambo ya ziyada. Hiyo unipa motisha kwa sababu kila hatuwa ndogo ninaukamilisha unifanya nisi ninasonga mbele. Katika kushukulikia kazi za darula mwasiliano huwa ni muhimu sana. Kama darula hiyo inauzisha watu wengine kama walimu, wasimamizi au wateja. Ninahikisha na wajulisha mapema hali ilivyo. Kwasiliano kuhuazi usaidia kupunguza matarajio ya siyo halisi na ujenga uwelewa. Kwa mfano, na yoza kueleza kuwa kula darura ina yoendelea na kutowa makadiro ya muda, ndakao utumia kuitatua. Pia, utumia rasilimali zilisopo kwa busara. Hapa, nina mana ya muda, watu na zana. Kama kuna mtu mwenye uwezo wa kusaidia, siokopi kumomba msaada. Nimegundua kuwa kazi za dharula hazitaji ukamilifu wa hali ya juu kila wakati. Bali, zinaitaji zuluhisho la haraka linalofanya kazi. Kwa hiyo, utumia jia rahizi na za moja kwa moja badala ya kujichosha kutafuta uka umilifu. Wakati mingine, kazi za darula uleta wa msongo wa mawazo na uchofu kwa hakili. Katika hali kama hizi, ujitahidi kuthibiti iziasa zangu najua kuwa nikirusu msongo unizidi, ufanisi wangu kupungua. Hivyo, ujitahidi kubaki na mtazamo chanya na kujikumbusha kuwa kila tatiso linaasuluisho hata kama halionekani mara moja baada ya kumaliza kazi za darula hufanya tathmini ya baadaye najiuliza maswali kama je darula hii ilitokea kwa sababu gani. Je, ningepanga vipi mamboto fauti ili izijirudie? Tatmini hii unisaida kuchifuza na kuborisha namna yangu ya kufanya kazi. Kwa mfano, ninaweza kuborisha ratiba yangu au kujiada ma pema kwa mambo yaisiyota ya bibirika. Kwa jumla, mimi ushugulikia kazi za darula kwa utulivu, tatmini ya haraka, upangaji wa vipa umbele wasiliano bora na matumizi sahihihi ya rasili mali. Jia hii unisaidia siotu kumaliza kazi kwa wakati bali pia kudumisha ubara wa kazi na afya yangu ya akili. Na amini kuwa uwezo wa kushugulikia kazi za darula ni ujuzi muhimu sana katika maisha ya sasa na yenye ujuzi ambao wendelea kuboreshwa kadri mtu anafyo pata uzoefu.

Ndiyo. Napenda sana kutembea kwa miguu. Na ninaona ni shuguli muhimu katika maisha ya kila siku. Kutembea kwa miguu siyo tu ju ya kifika katika kutoka sayemu moja adi nyingine bali pia ni njia ya kujitunza kiafya. Kufikiria kwa utulivu na kuungano na mazingira yanayonizunguka. Katika dunia ya sasa ambapo watu wengi utumia vyombo usafiri au hukaa muda mrefu bila kusonga. Kutembea kwa miguu kunakua jambo la dhamani kubwa. Kwanza kabisa kutembea kwa miguu hunisaidia kiafya. Ninapokuwa natembea mwili wangu upata mazoezi mepesi lakini yenye manufaa makubwa. Moyo hufanya kazi vizuri, misuli huimarika, na mwili upata nguvu zaidi. Tafoti na mazoezi magumu ambayo wengine ushindwa kuyayaendeleza, kutembea ni rahisi na mtu yoyote anaweza kufanya bila vifaa maalum. Hii hunifanya niwe na nidhamu ya kujali afya yangu bila kujilazimisha sana. Pili, kutembea kwa miguu hunipa utulivu wa akili. Mara nyingi nnnapotembea asa asubuhi au jioni. Hupata muda kutafakari mambo yangu binafsi. Nikiwa jiani, naweza kufikiria kuhusu mipango yangu, changamoto ninazo kutana nazo, au hata kupata mawazo mapya. Kutembea, unisaindia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie huru kiakili. Tofauti na kukaa sehemu moja kwa muda mrefu. Zaidi ya hayo, kutembea kwa miguu unifanya nijihisi karibu na mazingira. Ninapokuwa natembea, naweza kuona watu, majengo, miti na shughuli za kila siku za jamii. Hii hunipa uelewa mpana wa mazingira ninayoishi. Pia unifanya nijihisi kuwa sehemu ya jamii, badala ya kupita tu kwa kasi kwa kutumia gari au pikipiki, bila kuangalia kinachoendelea pembeni. Kutembea kwa miguu, pia unifundisha ufumi uvumilivu na subira. Si kila mahali, mtu anaweza kufika haraka, na kutembea unifanya nikubali kwamba, baadhi ya mambo yanaitaji muda. Nikiwa njiani, ujifunza kustahimili jua, mvua au uchovu mdogo. Hii unisaidia hata katika maisha kwa ujumla kwa sababu unifundisha kuwa si kila jambo linapaswa kukimbizwa. Katika baadhi ya mazingira kutembea kwa miguu pia ni njia ya kiuchumi. Badala kutumia pesa za kusafiri kwa umbali mfupi naweza kutembea na kuokoa pesa hizo kwa matumizi mengine muhimu. Hii unisaidia kupanga matumizi yangu vizuri na kuthamini dhamani ya pesa. Asa pale ambapo kutembea kunawezekana bila usumbuvu mkubwa. Hata hivyo, natambua kuwa kutembea kwa miguu kuna changamoto zake. Wakati mwingine umbali ni mrefu, barabara si salama, au hali ya hewa haifai. Lakini licha ya changamoto hizo, bado ninaona faida zake zinazidi hasara. Nikiwa makini na nikipanga muda wangu vizuri ninaweza kufurahia kutembea bila kuhatarisha usalama au muda wangu. Kwa ujumla, napenda kutembea kwa miguu kwa sababu kunanisaidia kiafya, kiakili, kijamii na kiuchumi. Ni shuguli raisi lakini yenye faida kubwa katika maisha ya kila siku. Naamini kuwa kama watu wengi wangejenga tabia ya kutembia kwa miguu. Afya zao zingeboreshwa msongo wa mawazo ungepungua na teminge kuwa na usiona mzuri zaidi. Kwa hivyo, kutembia kwa mguu sio tu safari. Bali ni sehemu muhimu ya maisha yangu.

Katika mazingira ya kazi, hakuna mtu anayajua kila kitu au anayeweza kufanya kila jambo peke yake. Kwa hivyo, kuhitaji msaada kazini si dalili ya udhaifu, bali ni ishara ya busara na uwajibikaji. Mimi binafsi, ninapohitaji msaada kazini, huwa nafuata hatua fulani zinazoniwezesha kupata msaada unaofaa bila kuvuruga kazi au kuathiri mahusiano yangu na wenzangu. Kwanza kabisa, hutambua wazi tatizo au changamoto ninayokutana nayo. Kabla sijaomba msaada, hujitahidi kuelewa ni wapi hasa ninapokwama. Jee, ni ukosefu wa ujuzi. Jee, ni muda mdogo au ni changamoto inayohitaji ushauri wa mtu mwenye uzoefu zaidi. Kujitambua huku hunisaidia kuomba msaada kwa njia iliyo sahihi na yenye mwelekeo. Baada ya hapo, hujitahidi kuanza kufanya utafiti au kujaribu kutatua tatizo mwenyewe. Ninaamini ni muhimu kuonyesha juhudi binafsi kabla ya kuomba msaada. Hii inaweza kuwa kwa kusoma maelekezo, kuuliza maswali ya awali, au kujaribu njia tofauti ya kutatua tatizo. Hatua hii, hunisaidia kujifunza zaidi, na pia kufanya mazungumzo na msaada yawa yenye maana zaidi. Nikishindwa au nikiona kuwa tatizo linahitaji msaada wa moja kwa moja. Huchagua mtu sahihi wa kumwomba msaada. Si kila tatizo linahitaji msaada wa msimamizi, wakati mwingine mwenzangu kazini, anaweza kuwa na uzoefu zaidi katika eneo fulani. Kwa hiyo, uangalie ni nani ana ujuzi au uzoefu unaohusiana na changamoto ninayokutana nayo. Katika kuomba msaada, hutumia mawasiliano ya yeshima na uwazi. Kueleza tatizo langu kwa ufupi lakini kwa uwazi na kuonyesha nilicho kwisha jaribu kufanya kwa mfano, naeza kusema, nimejaribu njia hii na hii lakini bado sijafanikiwa ningependa ushauri wako. Njia hii huwafanya watu wawe tayari kukusaidia kwa sababu wanaona juhudi na heshima. Pia, nakuwa tayari kusikiliza na kujifunza. Napo pata msaada, sijivunji katika mawazo yangu ya mwenyewe. Huweza kupokea maoni, marekebisho, au hata ukosowaji wa kujenga bila kujihisi vibaya. Najua kuwa lengo kuu ni kuboresha kazi na kujifunza kwa ajili ya siku zijazo. Baada ya kupata msaada, hutumia maarifa niliyopata kwa vitendo. Siishi kusikiliza tu. Bali, hujaribu kutekeleza ushauri niliyopata. Hii, hunisaidia kujitegemea zaidi baadae na kupunguza hitaji la kuomba msaada mara kwa mara kwa jambo lile lile. Jambo jingine muhimu ni kuthamini msaada niliopata. Hutoa shukrani kwa dhati kwa mtu aliyenisaidia. Hi hujenga mahusiano mazuri kazini na kumarisha ushirikiano. Watu wanapo hisi kuthaminiwa, huwa tayari kusaidia tena wakati mwingine. Kwa ujumla, napohitaji msaada kazini, huchukua hatua kwa utambuzi wa tatizo, juhudi binafsi, mawasiliano ya wazi na utayari wa kujifunza. Ninamini kuwa kufanya kazi kwa ushirikiano na wengine huleta matokeo ya bora zaidi kuliko kufanya kazi peke yako. Kupitia msaada wa wenzangu, ninaeza kuboresha ujuzi wangu, kuongeza ufanizi kazini na kujenga mazingira mazuri ya kazi yenye mshikamono na kuheshimiana.